Nahisi vipi kusubiri kwenye mstari. Sina shida mimi nitasubiri manake. Siezi kuwa nimefika saa hivi. Alafu nataka nikatishe watu wote walioko mbele yangu. Ntangoja kwenye mstari. Ili watu wote walio mbele yangu. Wamaliziwe na muda wangu ukifika. Nitaenda, nifanye shugli zangu, nimalize, niende zangu. Hamna shida.

Kama napenda hesabu, naezasema napenda hesabu ndio, lakini pia sipendi hesabu, napenda hesabu zile rahisi rahisi za kuongeza pesa, za kuongeza vitu, nyumbani, lakini zile hesabu ngumu za shule, sipendi kabisa, sipendi hesabu ngumu, napenda hesabu rahisi tu.

Nawezaishi siku moja bila teknolojia? Hea hili swali ngumu sana. Inalingana manake teknolojia ni kitu jema sana kwa maisha ya mwanadamu wakati huu. Na wakati teknolojia inatusaidia kufanya vitu vingi, saa zingine unatumia teknolojia kusonga kutoka mahali pamoja kuenda pengine. Unatumia teknolojia manake unahitaji kupiga simu kuwajulia wazazi wako, ndugu zako, rafiki zako, wako aje. Unatumia teknolojia wakati umeenda kununua vitu kwenye duka kuu. Teknolojia ni muhimu sana. Sithani mimi naweza ishi bila teknolojia. Manake teknolojia ndio inafanya kila kitu kuwa rahisi kila siku.

Somo nililokuwa nikilipenda kule shuleni ni somo la kiingereza. Kiingereza nilikuwa nikikuwa darasa hilo. Nasikia raha sana, mwanzo mwalimu wetu alikuwa ananipenda. Manake pia mi nilikuwa napenda hilo somo. Kila siku, kila wakati wa hilo somo nilikuwa niko macho. Nilikuwa katika darasa, naongea sana, nasoma daftari, nasaidia kujibu maswali. Lilikuwa somo nzuri sana.

Na mkumbuka mwelimu festas. Na kile kinachokifanya, ni mkumbuke huyu mwalimu kutoka shule ni kwa sababu alikuwa kila siku akifika darasani. Anasema, mbona hamsomi hesabu? Iyo swali ilikuwa na nishinda sana. Manake, utasomaje hesabu. Hesabu unafakua ukifanya ili uwelewe. Lakini ye, alikuwa na shinda kisema some hesabu, soma hesabu, soma hesabu. Siezi msahau huyo mwalimu festas.

Napenda chai au kahawa? Mimi nitasema napenda chai sana. Manake kahawa nakunywa mara mbili tu kwa mwezi. Lakini chai kila siku lazima nikunywe chai. Na mimi napenda chai ya maziwa. Chai ya maziwa halafu iwe na viungo huwa tamu sana. Unaweza penda sana ukikunywa hiyo na upate mkate wako uliopakwa siagi. Ah, maisha safi sana.

Nimewai kujifunza kupiga gitaa? La hasha, sijawai kujifunza kupiga gitaa. Mimi sipendi sana kuwa mtu mwenye kujua ama kujifunza vitu kama gitaa, tarumbeta, vitu kama hivyo vinanishinda kidogo. Mimi napenda tu kusoma, sipendi kufanya vitu ile ambavyo vinaitaji nitumie mikono yangu.

Mandari gani nzuri ni mewai kuona. Mimi napenda sana mandari ya bahari. Unajua ule wakati uko pale baharini unapigwa na upepo kabaridi kembamba vizuri unajivinjari alafu unasikia maji ya kipiga yale mchanga na kuambia hapo mandari yanakuanga yameshika yako sawa napenda sana mandari ya baharini.

Napenda kupiga chombo cha mziki, hapana, hapana. Sipendi sana, hizi tukazi, ama tushugli, ambazo zinahitaji nitumie mikono yangu. Mimi napenda tu kusoma, kupumzika, na kufanya vitu ambavyo havichokeshi mkono wangu. Vitu ambavyo havinichokeshi kabisa. Sipendi kupiga chombo cha mziki chochote.